Ninafanya nini kuongeza uzalisha wangu uzalisha unamanisha uwezo wa kuzaa watoto ama kwa vile kama niyo hakuna vile ninaweza ongezea ama kupunguza. Uwezo wangu wa kuzalisha. Kukula vizuri kusongesha mwili. Mazoezi ya.

Ndiyo naam napenda kupanda milima napenda zoezi napenda kusongesha mwili alafu pia ukifika hapo juu ya mlima hiyo hiyo hiyo hiyo hisia unapata ukisha maliza mwendo inafurahisha mwili sana na pia akili na pia moyo kwa hivyo ee napenda kupanda milima na si kidogo.

Ndiyo, mimi napenda ku, kama nilivyo sema, ninapenda kusongesha mwili, napenda zoezi, kwa hivyo pia napenda kutembea kwa miguu, ni zoezi mzuri kwa mwili, na pia unapata kupatana na watu wengi, unaona vitu mingi, unahisi hewa kwa uso. Kwa hivyo, ee, ninapenda kutembea kwa miguu, maybe kwa vile, lakini si sana, maybe saa moja ama dakika tisini, lakini si kwa muda mrefu sana.

Ninapenda kununua chakula. Chakula kama matunda maziwa keki. Vitu ziko na sukari. Na pia ninapenda kununua nguo. Napenda kununua vitu vya nywele na pia napenda kununua vitu vya nyumba kama pazia za dirisha. Na milango pia. Na kapiti He.

Nilivyo sema ninapenda kujifunza mambo mapya. Kupitia vitabu kusoma na pia kuu pia kuu kutazama video youtube. Video vya kwelimisha katika topics zinani ridhisha zinani zinanipea kiu. Kwa hivo vitabu na youtube na pia kuskiza marafiki zangu. Kuomba Ku Eh, social media, mtandao yaani.

Nimekuwa pwani wakati mmoja na wakati huo kulikuwa joto joto hata hii sijawahi hisi huku nairobi ama mahali kwingine kenya kuna joto jingi lakini mandhari ni ya kupendeza ah nilipenda maji nilipenda upepo nilipenda mchanga nilipenda kila kitu. Lakini joto si saana lakini kila kitu kilikuwa cha kupendeza.

Kuna msemo unaosema. Njia moja peke ni kupitia. Nimetumia nimetumia kizungu lakini ee. Kwa hivyo ni kupitia unaona kukiwa na mlima hauzunguki unaipanda na unateleza ukishaa fika hapo juu. Kwa hivyo kushambulia tatizo Nikui si kutoloka kukutana nayo moja kwa moja.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni ile siku niliamua kutambia na yesu mwokozi wa maisha yangu. Sikutarajia, sikutarajia nili, nili, nili, kila kitu kilichofuata. Lakini tangu hiyo siku na pia kumpea maisha yangu. Kutaka kumfuata hiyo ndo tukio muhimu katika maisha yangu.

Ninakunywa maji chupa mbili. Chupa mbili za. Iyo ni kama glasiii. Glasi sita hivi. Vya maji. Aha. Inafisha kiu. Inasaidia ngozi kungaa na kumeremeta kama nyota ee maji maji ni afya. Lakini kuna maji moja. Maji ya uzima maji ya afya ndiyo ni maji ya yesu hallelujah.

Fifty fifty ndiyo na hapana watoto wa miaka ngapi actually ndiyo ndiyo napenda kucheza na watoto watoto wana uwezo wa kukufanya uhisi ni kama we ni mtoto pia na si kwa njia mbaya like wanafanya ufeel wewe si mzee sana. Na unaeza jipata umecheka sana, ukicheza na wao. Kwa hivo, eeh, napenda kucheza na watoto. Lakini saa zingine huwa nahisi ni kama siwezi, siwezi keep up na njia zao, juu nyakati zinabadilika.

Uzoefu gani wa kushangaza nimewahi paa. Uzoefu wakushangaza nimewahi pata ni watu kulala na soksi usiku. Hiyo hisia inasumbua inasumbua mwili inasumbua akili. Mtu analala aje na soksi usiku. Aje sasa.

Mimi nafikiria wi-fi huku kenya ni expensive kwa hivo natumia tu data. Data siitaji kutumia kila siku kwa hivo pia nikilipia wi-fi lazima intumie kila siku. Lakini sasa juu sihitaji kila siku pia data ina inapendeza kwangu kuliko wi-fi.

Tathmini za kazi kulingana na maoni yangu nadhani zinafaa kuwa. Nadhani ni njia nzuri ya kuona ni nani. Anayefanya kazi mzuri, nani anayefanya kazi siyo mzuri sana, nani anahitaji kuimprove, nani tunaweza pea promotion, ee nadhani ni na hisi ni kama zinafaa na ni muhimu.

Waandishi wangu waandishi wa vitabu ninaopenda ninapenda aposto paul wa biblia ah maono yake maono yake jameni kutoka kwa mungu mwenyewe ninapenda ninapenda ubunifu wa jina yake jina yake ninapenda ubunifu wa francine rivers ninapenda ubunifu wa john bunian pia. Ninapenda ujuaji wa Warren Walesby. Wote ni waamerikana. Isipokuwa Paul wa bibilia Apostle Paul.

Nimesoma hisabati kwa vile tangu nikuwe mdogo nilikuwa gwiji kwenye somo la hisabati ndio maana nimefanya degree inayohusiana hisabati na mambo ya pesa. Ah changamoto moja nimepata ni kuwa hesabu ya utotoni na ya university ni tofauti ya university ichangamoto zaidi lakini bado ni ya kurithisha.

Siku hizi kama jenzi njia ya kupata habari ni kupitia mtandao kwa hivo tiktok na youtube na twitter ambayo siku hizi inaitwa x. Ndiyo njiya ya kupata habari haraka si kama njia za kitambo kama news za televisheni zenye zina ngoja wakati wakati wakati. Muda specific ili wakupee habari mtandao unapata inapotoka. Ubaya wa mtandao ni wakati mwingine hizo si nduru za kwaminika. Lakini pia mtandao.

Ninapenda nyeupe wakati mwingine nyeusi kwa vile haiti ya attention mingi. So ninapenda nyeupe nyeusi. Gray, majano pia na nagani ingine. Kijani, kijani.

Inalingana na situation enye inasima ina enye iko kusimamiwa ama kusimamia kati mingi minko sawa na kusimamiwa ee.

Ninapoanza kazi kwanza ninapanga vile siku itakuwa. Na vile vitu ninavyofaa kutimiza wakati siku inaisha halafu ninakunya chai halafu nina ninaanza kazi ninaanza na kuangalia email nione nani wamenitafuta nam.

Barua pepe kama mtu uzima ukukenya, unaingoja wakati wawote. Simara moja, simara mbili. Kila saa, uniangalia ili uone kama kunayo imekuja. Kwa hivo, lakini, wakati mingi ni asubui ama jioni, siku inapoanza ama siku inapoisha. Ama katikati wakati wa lunch.

Ndiyo nimetembelea ziwa ama mto ee huko kuna mito mingi kuna ziwa mingi ee hakuna kitu mingi ya kusema ni kuna maji inafurika kwanza kukinyesha ah pressure ukuwa mingi lakini wakati kama sai wa kiangazi kidogo ku maji hayana pressure mingi ee.

Kuna jinsi ya kuchikinga, ona jua kali. Labda kukaa kwenye nyumba ama kwenye ofisi. Lakini kama wanadamu, iyo si njia kueshi. Kwa hivo, nakubiba mwavuli ya ipendezi pia. Kwa hivo, ni unakaa kwa jua tu, iyo ndiyo njia pekee.